Kuhusu wasilisho, na jihisi nikiwa na hisia nyingi tofauti kwa wakati mmoja. Na hisi hizo hisia kunibadilisha, kulingana na mazingira, mandalizi, niliofanya. Kuzoofu na uzoefu wangu uwasilishaji kwa kawaida. Mara ya kwanza niliposikia kuwa ninawasiwasi kwa kuwasilisha. Nilijipata kuwa na mambo mengi ya kunipachanga moto. Mawazo yangu hayakuwa mema. Kwanza kunijia kwa kiasi. Makasi sana. Sikujua pa kuchakufanya na jinsi ya kuendelea. Nitajieleza kwa ufasaha. Au, nitajichanga nikiwa mbele ya watu. Hofu niliyotokana nazaidi ya woga Wakuhukumiwa. Kukosa hadhari au kutolewa vizuri na wasikilizaji. Kadri siku zilizo endelea nilipo endelea kuwasilisha Pressure huongezeka hasa, ninapofikiria macho ya watu yote yananiangalia na kuelekezwa kwangu. Ninakuwa maskini na makini wa uwoga sana na bila kitu sauti yangu inaeza kupotea. Lugha ninayoitumia mwenendo wangu na hata namna ninayosimama. Wakati mwingine kujihisi kama jukumu hii ni nzito sana. Na nahisi ningependa ni iishe haraka. Hata hivyo hisia hisi hazikunifanya niache jukumu hilo muhimu wa uandishi. Ndipo nilipoanza kutuliza moyo na kujikumbusha kuwa hofu ni jambo la kawaida. Nakaribu kila mtu hupitia hali ya hali hiyo unapokuwa unawasilisha. Katika wasilisho lako. Inapoanza kujiandaa vizuri hisia yangu huni ya badili taratibu. Ninapofanya tafiti ya kina kuandaa hoja kwanza kwa mpangilio mzuri na kufanya mazoezi ya kusema na kila kitu ambacho ningehitajika kusema katika ripoti. Hofu hupungua. Kujiandaa kunipa uhakika na kujiamini. Kwa sababu najua ninacho zungumza na ninacho. Welewa wamuda na mada nilio pewa husika. Wakati huu huanza kuona wasilisho si kama athabu bali ni fursa ni liyo pewa ya kueleza na kuwa na uwezo wa ushirikiano na marafiki. Nilio nao wakati wa wasilisho lenyewe hisia huwa mchanganyiko na hofu na hamasa dakika za mwanzo mara nyingi huwa ngumu moyo wangu hupiga haraka mkono wakati mwingine hutetemeka kidogo na wakati nahanza kwa uzito. Napata mdundo wa roho mzito lakini ninapoendelea kuzungumza naona mambo ya naanza kuenda sawa. Ninapoona wasilishaji wangu wame tulia wakielewa na kusikiza kwa umakini ninachokisema au hata kukasazia vichwa kwenye ninacho kisema moyo hutulia na kupata nguvu ujasiri zaidi hapo ndipo hofu huanza kupotea na nafasi ya kuchukua na kijijini na kujiona kuwa nimeeza na hofu hupotea.

Mimi binafsi hufuata mfereji wa TV. Kulingana na kile ninacho kipenda kinacho nifurahisha na kunipa fursa ya kujifurahia kwa wakati huo. Kwa jumla, napenda zaidi ya mfereji unao toa taarifa, elimu, burudani yenye maana na badala ya burudani tu isiyo na maudhui. Mara nyingi hufuata vituo vya habari kwa sababu napenda kujua yanayoendelea, ndani na nje ya nchi. Vituo vingi ninavyo vifuata hunisaidia kupata habari za kisiasa, kijamii, kichumi na kiafya. Jambo linalofanya niwe mtu mwenye uelewa mpana wa mahusiano ya dunia. Ninahisi habari ni hunijenga na kunipea uwezo wa kushiriki mjadala kwa uwelewa wa zaidi. Pia hufuwata mifereji ya vipindi vya elimu na makala. Vipindi vinaelezea sayansi afya teknolojia, historia na mazingira hunivutia sana. Vinanipa maarifa mapya na kunifanya nione dunia kwa mtazamo mpya zaidi. Aina ya mfereji hunifanya nitumie muda wangu mzuri kuviona na hivi na pumzika vyema kwa upande wa burudani napenda mifereji inayoonyesha filamu na tamthilia zenye ujumbe sipendi sana vipindi visivyo na mafunzo au vinavyopoteza muda tathlia zinazoonyesha maisha ya asili changamoto na jamii na wanazo zipitia jamii na maadili hunifanya niweze kufurahi na kutafakari na kujifunza kupitia mandhari hayo. Kwa ujumla, mfereji ninao ufuata si moja tu, maalum mbali, ule unaokithi mahitaji yangu na kujifunza. Kupata habari na kuburudika kwa njia yenye manufaa. Ninaamini televisheni inaweza kuwa chombo kizuri cha elimu naweza kuleta mambo mengi mapya ambayo watu hawaelewi na kuyajua kuweza kuwaleta mbele ya hadhira. Chombo kizuri cha elimu na si burudani pekee ndio maana huchagua kwa makini ninachotaka kutazama. Kwa mara nyingi pia mimi hutazama mpira ya miguu. Kwa hiyo mfereji inayofuata ni ule unaolingana na malengo yangu ya maisha. Unaniongezea maarifa kuniburudisha kwa njia chanya na kunifanya nitumie muda wangu kwa busara na vizuri ili kuburudika. Burudani ya televisheni kwangu ni kama rafiki anayenisaidia kujua kinachoendelea duniani. Kujifunza mambo mapya na kupumzika baada ya kushughuli za kila siku kazini.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi kama daktari utumia muda wangu kwa uangalifu mkubwa. Kwa sababu, ninaelewa kuwa mapangilio ni muhimu si tu kwa mwili, bali, pia kwa akili na hisia. Kazi ya udaktari inaitaji umakini wa hali ya juu, huruma kwa wagonjwa na uwezo wa kufanya maamuzi mangumu kwa haraka. Kwa hiyo, mapumziko kwangu si anasa. Bali ni sehemu muhimu ya kunisaidia kujirudia na kujiendelea kufanya kazi yangu kwa ufanisi kwa moyo mmoja na kujituma. Kwanza kabisa, wakati wa mapumziko najitahidi kupumzisha akili yangu baada ya kuhudumia wagonjwa wengi, kusikiliza changamoto zao na wakati mwingine kushuhudia maumivu au hali nzito ya kiafya. Akili huwa imechoka sana. Hivyo napenda kukaa sehemu tulivu kwa dakika chache, kuvuta pumzi ndefu na kujitenga kidogo na mazingira yenye kelele. Hii hunisaidia kurejesha utulivu wa ndani na kunifanya nijisikie nikiwa tayari kuendelea na majukumu yangu bila msongo wa mawazo. Pia hutumia muda huo kuwasiliana na wenzangu wa kazi. Mazungumzo mafupi ya madaktari wenzangu wauguzi au wafanyakazi wa afya hunipa faraja na kunifanya njihisi kuwa sehemu ya timu moja. Mara nyingi hujadili kwa ufupi maswala ya kazi. Kubadilisha uzoefu au hata kucheka kidogo ili kupumnguza presha ya kazi. Mwingilio huu wa kijamii hunisaidia kuondoa uchovu wa kihisia na kuimarisha mahusiano ya kikazi. Jambo ambalo ni muhimu sana katika mazingira ya hospitali. Wakati wa mapumziko, huhakikisha pia ninajipumzisha kiafya kwa ajili ya kujiendeleza mimi binafsi. Ninaweza kunywa maji ya kutosha kila chakula nchepesi kienye rutubishi au matunda ili kuupa mwili wangu nguvu ya kuendelea. Kama muda unaruhusu, nafanya matembezi mafupi kuzunguka eneo la kazi au kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha misuli. Hatua hizi hunisaidia kuondoa uchovu wa mwili hasa, baada ya kusimama na kwa muda mrefu na wagonjwa ambao ninawatibu hospitalini. Zaidi ya hayo, hutumia mapumziko kama muda wa kujifunza kwa kiasi. Ninaweza kusoma makala fupi za kitabu kuangalia taarifa mpya kuhusu afya au kupitia mwongozo mfupi wa matibabu. Kwa kuwa mwongozo mfupi wa matibabu huwa na taaluma nyingi ambazo zinaeza kunipa elimu ambayo ya kuongeza akili kuwa na elimu nyingi. Kuwahudumia wagonjwa kwa viwango bora zaidi, huletwa na wakati mwingine mapumziko, hunipa nafasi ya kujirekebisha na kujiangalia maisha yangu yalivyo.

Mimi hutumia njia mbali mbali kupumzika. Kulingana na hali niliopo na kiwango cha uchovu nilio nao kwanza kabisa napenda kutumia muda wangu vizuri kwa utulivu pekee. Baada ya siku ndefu ya kazi mimi hukaa peke yangu ili kuweza kutulia. Hasa kwa kuwa kazi ya udaktari inahitaji umakini mkubwa sana akili na huruma kwa mgonjwa. Wakati huo wa faraga hunisaidia kurudisha nguvu za akili na kupumzisha somo na msongo wa mawazo yangu. Mara nyingi napumzika kwa kusikiliza mziki laini au kwa tulizia watu. Hasa jioni. Miziki hunisaidia kupunguza mawazo mingi na kunifanya nijisikie huru. Wakati mwingine, huchagua muziki za pole pole au wa kutafakari unaosaidia kuingia katika hali ya utulivu na amani ndani ya mwili yangu na moyoni mwangu. Pia napenda kutembea kwa miguu yangu. Labda nitembee kwa njia ndefu au fupi. Hasa sehemu zenye hewa safi na mandhari ya asili. Kutembea hunisaidia kunyoosha mwili kupumua kwa utulivu na kuachilia mawazo yangu yote yaliyo yanayo nisumbua kichwani. Wakati wa matembezi hayo hupatana na nafasi chanya za kutafakari maisha kazi na malengo yangu binafsi bila shinikizo lolote. Njia nyingine niayo itumia kupumzika ni kusoma vitabu, majarida na makala zisizo za kitaalamu na huwa na taaluma. Hii hunisaidia kuondoa na kutoa mambo yote ambayo yananisumbua na kuyaweka kwingine ili akili yangu kutulia. Kidogo kwenye ulimwengu wa kazi, akili yangu bombea ila wakati ninapochoka nasoma vitabu na akili huweza kurudi sawa na kupata uzuri wa kukosa msongamano wa mawazo na akili hurudi jipy. Kusoma hunisaidia na hunipa burudani ya akili wakati huo huo. Hunisaidia kupatana na mtazamo wa maisha ya watu wengine na wa maisha yangu. Mwisho napata kupumzika na pumziko kubwa. Ninapokaa na watu ninawaamini kama marafiki na familia. Mazungumzo ya kawaida vicheko na kushirikiana na uzoefu wa kunipendeza na faraja ya kuhisia kwa ujumla napumzika kwa kwa njia zinazo gusa akili mwili na hisia zangu ili kuhakikisha ninarudi katika mawazo yangu kazini nikiwa na nguvu mpya na mtazamo chanya kando na yale niliyo kuwa nayo ya kazi yangu. Hii ndiyo mbinu ambazo mimi hutumia ili kuweza kujipumzisha.

Ndiyo. Napenda kuchora na kupaka rangi. Ingawa si kwa kiwango cha kitaalamu. Ninavipenda kama shughuli za kunituliza akili na kunipa nafasi ya kuji tuilia kihisia na kiakili wakati wa ninapochora au kupaka rangi. Sana sana mimi hupenda kupaka rangi na kutoa jambo ambalo liko rohoni mwangu, mwoyoni mwangu na, akilini mwangu na kuweza kuwasilisha kwa watu ili waweze kujua mambo yanayoendelea akilini mwangu. Akili hupata utulivu fulani. Sipendi sana shiera nyingi za sanaa. Mara nyingi kuchora au kupaka rangi kwa hisia tu. Hulingana na hali ya moyo wangu wakati huo. Huwa ni ya huzuni au michoro ya furaha. Yote huonyesha mambo ambayo iliweza kuwa moyoni mwangu. Hii hunisaidia kupumzika na kujiondoa kidogo kwenye shinikizo la kazi na majukumu ya kila siku. Pia kuchoro huweza kuwasilisha jambo ambalo siwezi kuliongea na kulitoa moyoni ila na linaweza kuonekana kupitia kwa mchoro wangu. Kupaka rangi huweza kuniburudisha na kunisaidia ili kuendelea na kuwa na ubunifu. Huamsha ubunifu ulio ndani yangu na kuonyesha mambo ambayo huendelea ndani ya akili mwangu. Wakati mwingi wakutulia huwa ni wakupaka rangi. Ila ninapo taka kuwapeleka mafikira zangu mbali mimi huanza kuchora picha ambazo sizielewi ila zitaleta maana. Kwa mwisho wa michoro yangu. Sasa siku nyingi mimi huchora michoro na kupaka rangi. Shughuli hii huweza kunipa utulivu wangu. Mandhari ya asili au sura za watu kulingana na vile ninavyochora ninacho hisi. Zaidi ya yote ninapenda kuchora na kupaka rangi au kupaka rangi kama njia ya kutafakari wakati huu na wiki nzima ambayo nimepitia huwa sitaki kelele mara nyingi ninapoanza kuchora michoro yangu. Nikiwa na muziki laini au kinywa kabisa ila sipendi kukuwa kando na watu ninapochora hapo ndipo ninapopata muda wa kujitafakari, kujielewa na kujirekebisha hali yangu ya kihisia. Shughuli hizi pia hunisaidia kukuza ubunifu wangu na kunifanya niwe na mtazamo mpya zaidi wa kimaisha na hata kikazi katika tathlima yangu ya udaktari. Kwani hunikumbusha umuhimu wa uvumilivu na umakini na huruma katika kazi kwa ujumla kuchora na kupaka rangi si tu burudani kwangu bali ni njia yakuangalisha akili yangu kwenye mfano mwema. Moyo na hisia zangu hunisaidia kupumzika, kujijenga na kuweza kujiendeleza.

Zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupokea. Ilikuwa ni ile ambayo iliweza kuiguza moyo wangu zaidi kuliko dhamani ya yake ya pesa. Ilikuwa ni zawadi iliyotolewa kwa upendo. Na maana kweli jambo lililonifanya rahisi ni nihisi kuthaminiwa kama mtu. Nakumbuka kupokea zawadi kutoka kwa mtu niliye msaidia au niliyefanya naye kazi kwa karibu zawadi ambayo ilikuwa ni simu jipya ambayo ilikuwa imetokea hivi punde. Sikuwa na natarajia angeni zawadi chochote. Lakini yenye ujumbe mzito wa shukrani. Hilo liliniacha nikiwa na hisia za furaha na kuridhika moyoni kwa sababu nilioneshewa kuwa na pendo na kuna mtu anaye nithamini juhudi na moyo wangu. Na kusaidia hata mambo yote ambayo niliweza kumfanyia kwa bure. Pia niliwaipokea zawadi ya kitabu ambalo kilihusiana na sanaa na maisha yangu na kazi yangu ya udaktari. Zawadi hiyo ilinifurahisha kwa sababu ilikuwa ilionyesha kuwa yule aliyenipa zawadi hiyo alikuwa ananijali kwa undani alilielewa ninachokipenda ninachofikiria na lengo langu. Kila nilipo kisoma, kile kitabu nilihisi kama ninapata motisha mpya na maisha. Kumbukushwa na nini nilichagua njia hii ya maisha ya kusaidia watu. Zawadi nyingine nzuri kwangu ni maneno ya pongezi na shukrani ya dhati. Ingawa si zawadi ya kushikika imenipa furaha kubwa kunijenga na kihisia. Kusikia mtu akisema kuwa nimemsaidia, nimembadilisha au nimempa matumaini. Ni zawadi isiyo na kifani au ujumla, zawadi nzuri kwangu si lazima iwe kubwa au gali. Bali ile inayoletwa na upendo, shukrani na maana ya kweli. Zawadi zote nilizozipata, nimezipata kwa moyo mkunjufu kwa watu walionipenda na kuni thamini. Hii inanipa furaha na kuweza kunifanya niweze kuwakumbuka siku kwa siku nikiwajuhudisha katika juhudi zangu zote za kila siku pasi bila kuwasahau na kujua kuwa kuna mtu na watu wanao niangalia nyuma yangu na wananitambua. Pia kuna zawadi nyingi ambazo nimezipata katika maisha yangu ila haya ndio zawadi ambazo zimeweza kunifanya nisikie kama mimi niwakipekee.

Ndiyo napenda sana kuangalia nyota na kwa kweli hii ni moja wapo wanjia zinazo fanya nieze kupumzika na kutafakari maisha yangu kuangalia nyota si tu burudani ya macho au shuguli ya kawaida ya usiku bali ni uzoefu wa kukiakili kurejelesha akili kwa misimamo yake kihisia na mara nyingine hata kiroho. Napenda kufanya hivi sana. Sasa hasaa katika usiku wa kimia. Pale ambapo angali metulia likawa wazi na nyota zingaa. Zinangaa na zinaonekana vizuri kwa usahihi. Bila mwangaza mwingine au miji au kelele zinazotolewa kuvuruga utulivu. Wakati huo uhisi dunia ni kama yote inakaa kimia na akili yangu inapata nafasi ya kupumzika kutokana na shinikizo la kazi au majaribio niliokuwa nayo na majukumu ya kila siku. Hasa yale yalio husiana na kazi yangu ya udaktari. Hii ni hunisaidia kuondoa msongamano wa mawazo na kunirudisha kwenye hali ya utulivu na amani ya ndani. Kuangalia nyota pia ni fursa nzuri ya kutafakari. Kuweza kuona manzingira yote mara nyingi ni kiwa mchini ya anga. Lililoja nyota. Hufikiri kuhusu maisha yangu malengo yangu na maana ya kile ninachokifanya kila siku na kila kukucha. Nyota zinazo kumbusha kuwa dunia ni kubwa. Changamoto zetu zote niza ni nyingi na changamoto zetu za kila siku ni ndogo kuliko mambo mengi duniani ukilinganisha na ukubwa wa ulimwengu. Hihu nifundisha unyenyekevu na kunipa mtazamo mpia wa shinikizo na mambo ya kimaisha. Changamoto za kazi yangu ya udaktari, kuna urembo wa uwezekano usio na kikomu. Katika ulimwengu wangu, pia mimi uona urembo na ulio leto na mungu kutoka kwa mumbile ake. Hali hii ufanya ni hisi kutulia, mtulivu na kurudiwa nguvu zandani. Zaidi ya kutafakari na penda kuangalia nyota kwa sababu kunifanya niwe mtulivu na kunipa matumaini na msukumo wa kidani. Kila nyota huu inayonga kunikumbusha kuwa kila changamoto inaweza kupata tiba yake na inaweza kutatuliwa na kila changamoto inamuisho wake na kila ndoto inanjia yake ya kutimia. Hii ni unipa motisha kuendelea na kazi zangu za moyo mzuri kwani nakumbuka kuwa maisha ni safari mrefu yenye vipindi vya changamoto na vipindi vya furaha. Wakati mwingine ninapokuwa na marafiki au familia karibu hufanya kuwa na uzoefu wa pamoja wa kushirikiana.

Ndiyo, napenda sana kutumia simu kununuwa vitu kwa kutumia mitandao fulani na kwa kweli hii imekua sehemu ya maisha yangu hasa kwa shughuli nyingi za kazi. Hasa katika sekta ya udaktari mara nyingi sina muda wa kutembea dukani au kusubiri katika foleni ili kununuwa bidhaa za kila siku kutumia simu kuna nirahisishia mchakato mzima wa ununuzi na kunipa kazi rahisi katika ununuzi. Kuniruhusu kununua chakula bidhaa za kibinafsi vifaa vya ofisi au hata dawa ndogo kwa urahisi bila kuondoka mahali nilipo. Pia pia kununua nguo zangu za ninazo zitumia. Hii hufanya maisha yangu kuwa rahisi na kuniacha nikiwa na muda zaidi wa kuzingatia majukumu yangu ya kikazi. Mapumziko au shughuli zingine muhimu zinazo hitajika pia hunipa hupatika fursa yake kutokana na simu inayoleta fursa ya kutulia. Na kupata mapumziko. Hali hii ya ununuzi kwa njia ya mtandao. Pia hunipa huru wa kufanya manunuzi wakati wowote. Si tu wakati wa kazi bali pia jioni au wakati wa mapumziko. Nilio chagua mwenyewe. Zaidi ya rahisi kununua kwa kutumia simu kunanipa furaha. Fursa furaha na kufanya maamuzi bora zaidi. Kwanza ninaweza kulinganisha bei na za vitu kadhaa na vitu ambazo ni nzuri na ambazo zinaweza kunisaidia vyema. Tofauti na kutoka madukani mbali mbali kuhakikisha kuwa ninapata bidhaa bora kwa dhamani nzuri. Pili mara nyingi kuna maelezo ya kina kuhusu bidhaa picha na maoni ya kute wateja wengine. Jambo linalo ni wezesha kujua vitu ambavyo ni vizuri vinavyoweza kutumika na vitu ambavyo ni vyema kununua linalo ongeza uelewa wangu kuhusu kile ninacho kinunua. Na kusaidia kunipea kusaidia kuepu makosa. Kwa mfano kabla ya kununuwa dawa au bidhaa muhimu kupitia maelezo ya bidhaa. Vipimo na tathmini za wateja wengi kuhakikisha kuwa bidhaa hiyo ni salama na yenye manufaa kwangu. Hii ni muhimu hasa kwa kwani kama daktari. Ninaelewa umuhimu wa kuchukua bidha ambazo ni nzuri na ambazo si haziezi kuathiri afya au kazi zangu. Pia natumia simu kununua na kupata vifaa vizuri na usalama wa fedha. Mara nyingi hutumia njia za malipo mtandao hadi kazi benki au programu za simu ambazo zimeweza kunirahisishia mambo na akuweza kufanya niendelea na kazi zangu vyema.

Ndio. Napenda chakula kitamu sana kwa sababu chakula si tu hitaji ya mwili. Bali pia ni chanzo cha furaha na utulivu wa kihisia. Napenda chakula chenye ladha nzuri. Kilicho andaliwa kwa umakini mno na kwa upendo na sababu huongeza hamu na ya kula na kuweza kunipa lishe bora na kushiba hunifanya nijisikie vizuri baada ya siku ndefu ya kazi. Kwa mtazamo wangu, chakula kitamu kinaweza kubadilisha kabisa hali ya mtu. Kikampa nguvu mpya na tabasamu isiyo na kifani. Hata hivyo, sipendi tu ladha peke yake. Bali pia huangalia ubora wa afya ya chakula. Kama daktari ninaelewa umuhimu w kkula chakula chenye virutubisho vinavyo hitajika na mwili. Ndio maana napenda chakula kilicho changanya ladha na afya. Kama vile chakula cha nyumbani kilicho pigwa na kupikwa vizuri chenye mboga, proteini na viungo vingine ambavyo vilivyo tumika kwa kiasi chakula cha aina hio hunipa furaha na ladha ya na amani ya akili nikijua kina ufaa mwili wangu. Zaidi ya yote napenda chakula kitamu. Kwa sababu huleta watu pamoja. Kula na familia au marafiki kushiriki mazungumzo mezani. Na kufurahia chakula pamoja na jambo linalo nipa furaha kubwa. Kwa hivyo, kwangu chakula kitamu si swala la kushikiriki na kushibisha tumbo peke hapana ni swala la kuleta watu pamoja na kurudisha tabasamu usoni mwa kila mtu ambaye atali kula chakula lile. Zaidi ya hiyo, chakula kitamu ni njia nzuri ya kuleta watu pamoja, kushirikiana na wengine, kula pamoja na familia marafiki. Chakula kitamu si tu unafaa kwa mwili, bali hunifurahisha pia kimoyo. Hunipa amani ya akili na huni imarisha umuhimu wangu wa watu na umuhimu wa maisha yangu. Ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku ambayo sipendi kukosa kwani inachangia furaha afya na utulivu wa moyo ndani yangu ambacho pia ni cha afya chenye virutubisho na pia mchanganyiko wa ladha na afya sababu kila kitu kinapaswa kuendana na ili kunipa furaha ya kweli. Chakula cha nyumbani ndicho ni nacho kitaka sana kwa kuwa najua kimepikwa kwa upendo na kuweza kunipa utulivu wa akili na kuniondolea msongamano wa mawazo. Chakula pia huweza kunifanya niwe na mtazamo mwingine wa kimaisha.

Kila asubuhi ni napo amuka kwanza na mshukuru mola kwa kunipa fursa kweza kuyona siku nyingine. Kila subuhi ni napo fuwata utaratibu malumu. Unaoni saa miundo na nithamu. Kwani maisha yangu kazi ya udaktari yanaitaji mwili na akili. Kuwa makini na tayari mapema kwanza kabisa. Ninapo anza na kuamuka hufanya mazoezi madogo ya kutafuna mwili na pumua kwa kila nanyosha mikono na migu. Hili kupata pumzi nzuri na kweza kurejea kwa njia nzuri ya mwili kwa viungo viangu. Hii hunisaidia kwa mshamwili kuyimarisha damu na kunipa nishati ya kwanza siku bila uchovu. Hali hiyo ya mwili iliotulia hunifanya akili yangu iwe tayari kwa shuguli za kila siku. Bada ya hayo, hunifufuata na utaratibu wa usafi na binafsi wa kama kuwoga, kuwoga mwili, kusafisha, kusafisha meno na utengeneza mwonekano wa afya. Hii situ kawaida ya kibinafsi bali pia ni umuhimu kwa kujenga hali ya kujiamini na kwanza siku kwa mtazamo chanya. Mara nyingi nikiwa tayari kimsingi hupata muda wakula kiamusha kinywa chenye virutubisho na vinavio hitajika mwilini kama protini matunda na sharubati nishati ya uwanga kidogo. Na kiamshakinyua cha afya kufanya akili iindelena kumakinika siku nzima na mwili iwe na nguvu ya kutosha kwa siku nzima ya kazi. Kisha huchukua muda wa kupumzika kidogo kwa akili kusoma habari za kila siku mambo yanayo endelea kwa siku hiyo kusikiliza muziki laini au kutafakari kidogo. Hii ni fursa kujisalimisha kwa siku nzima inakuja kupumzisha akili kabla ya shinikizo la kazi kuanza mara nyingine kufanya mazoezi ya utambulizi na utambuzi kama kupanga ajenda ya siku au kuandika kumbukumbu fupi za mambo muhimu ya kufanya. Muisho ni kienda kazini, kupanga mikakati ya siku na kuangalia barua pepe muhimu. Hii hunisaidia kuweka ratiba vipaumbele na kuondoa hofu ya mambo yasiyotarajiwa na kuhakikisha kuwa nipo tayari kushugulika na jukumu majukumu ya kila siku na umaskini ma umakini ari. Umakini ari kwa hivyo utaratibu wangu wa kila asubuhi si tu malenga mwili na afya bali pia akili na hisia zangu. Kuhakikisha ninaanza siku nikiwa na nguvu mtazamo chanya na utulivu wa ndani wa kimwili.

Napenda mikutano ambayo inampangilio wazi lengo maalumu. Na heshima ya muda ya kila mshiriki kwa mtazamo wangu, mkutano mzuri ni ule ulio pangiliwa, unaojulikana na ninini umeitishwa. Una watu sahihi wakushirikiana na unaishia na maandalizi na maamuzi au hatua zinazo telekelezeka. Sipendi mikutano hisio na mipangilio yenye muda mrefu bila faida. Au ile ambayo haileti matokeo yanayoweza kuonekana na kutelekezwa. Kwa sababu hunipotezea muda wangu wakati wangu na kutumia kwa kazi au shuguli nyingine muhimu. Kazi wakati huu hupotea Zahidi napendelea mikutano ya kitaaluma au ya kujifunza kama vile ya kubadilishana uuzoefu. Kujadili kesi za ugonjwa na kushirikiana marifa mapya ya tiba. Mikutano ya aina hii hunitia msukumo wa kiakili. Kunipanua ulewa wangu. Mambo ninayoyajua na kunisaidia kuboresha utengaji wangu kazini. Mara nyingi napenda kumotisha mpya yambinu mpya za kushugulikia machangamoto za kila siku. Kutokana na mazungumzo na wenzangu katika mikutano hiyo. Pia mimi napenda mikutano yenye mazingira na kirafiki na heshima ambapo kila mshiriki anamheshimu weza mwenzie nafasi si kuzungumza bila hofu ya kusolewa au kutatizwa. Kila mtu anakuwa nahuru wa kubali kukosolewa. Mkutano wa aina hii hufanya washiriki wajisikie kuwa sehemu yatimu. Hujenga mashirikiano au uaminifu na kusababisha maamuzi bora zaidi, hii pia hunisaidia mimi binafsi kuwa na mtazamo wa uwazi na kushirikiana kikamilifu. Jambo linalongoza na linalo ongeza ufanisi wa kazi yangu kia kili ufanyaji wa maamuzi katika mazingira yenye shinikizo. Kwa ujumla, napenda mikutano ambayo ni mafupi, yenye lengo na kita aluma na yenye mishirikiano nzuri. Kwani hii hunisaidia kukoa kuokoa muda, kuyumarisha akili na kujiongezea marifa kutokana na wenzangu walio kwenye mikutano hiyo kama wenye tamaduni na mambo ya uerevu. Mahusiano ya kitaaluma, mikutano kama hii ni yenye dhamani kwangu. Kwani huchangia siitu kwa kazi ya zangu za kila siku bali pia kwa maendeleo yangu. Bila ya uhusiano mzuri wa wenzangu siwezi kuhudhuria mikutano kama hiyo.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea na kwa kweli, hii ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Kwa kuwa ni moyo na kusaidia na huruma kwa wengine. Mara nyingi hupata nafasi ya kutoa muda marifa na au juhudi bila kutegemea malipo. Kwa mfano, nimewai kushiriki katika shuguli za kijami kama kutoa ushauri wa afya. Kusaidia katika kliniki za jami kutoa elimu ya afya ya wagonjwa au familia zao au kushiriki na kampeni za afya na usafi. Kazi hizi hunitia furaha kubwa kiasi ya kiasili bila kuelewa ya nini nilio yafanya. Kwa sababu huni onyesha kuwa msada na kusaidia watu unadhaminio na unamatokeo halisi kwa wingine. Pia kazi ya kujitolea hunipa furusa ya kujifunza mambo mapia ya kukabiliana na changamoto mbalimbali mara nyingi huniwezesha kuona maisha kutoka mtazamo to fauti. Kuelewa changamoto na za watu wengine na kuboresha njia ninazo tumia kusaidia. Hii ni sehemu ya kujenga huruma na mshirikiano wa kijami kwani uniwezesha kuunganishwa na jami kwanjia ya dhati na hata bila kusaulika na jami, zaidi ya yote kufanya kazi ya kujitolea. Hunipa fursa na kuridhika kwa ndani. Situ kwa mba nimesaidia mtu ama nimempa mtu msaada bali pia ninapata hisia ya furaha, utulivu na maana ya kweli. Kila shuguli ninayo ishiriki humfanya nijisikie kuwa nimechangia kitu kimoja muhimu na kunipanua mtazamo wangu wa maisha. Kwa hivyo, kazi ya kujitolea siotu kuhusu kutoa bali, pia ni kuhusu kujenga utu, huruma na mshirikiano kati ya jamii. Nijambo ambalo nila kuleta nguvu sana linaloleta ushirikiano muema motisha na kuwapa Kirithika na kuwapamotisha wa kuendelea. Hunipa mimi kurithika na kunifanya niwe. Kusikia niko sawa na niko na ukubwa muema. Siku bada ya siku nendelea ni kifanya kazi ya kujitolea. Hunifanya na sikia ni kama kuna jambu ambalo lina nifanya nikose kufikiria mambo ya mingine. Pia hii ulifanya nisikie kama mafikra zangu zimetoka mbali na mambo ambayo na nisumbua na kuniondolea malengo ya kufikiria sana na kupata mchanganisho wa mafikra zangu. Hila unisaidia kweza kufikiri na wengine na kweza kuwasikiza wengine walio nashida kama zangu ama walio nashida zaidi ya zangu. Ndiyo maana nafanya kazi ya kujitolea, inafanya nasikia kwa kweli niyo maana na nishuguli kubwa sana kwangu.

Mimi hufua nguo mara kadhaa kwa wiki. Kwa kawaida takribani mara mbili hadi tatu. Kulingana na muda na kiasi cha nguo nilizotumia. Kwa kawaida hufua nguo ambazonilizopakiwa na au kuchafuka. Zaidi ya mara moja na zile zinazotumika kwa muda wa mrefu au ndogo huweza kusubiri hadi zikue zimekusanyika ili niweze kuzifua. Hii husaidia kupumzisha matumizi ya maji na nguvu. Pia kufanya utaratibu wa usafi kuwa wa busara au unaofaa. Kwa siku ya za kawaida, hufua nguo kama shati, suruali, nguo ya ndani. Na baadhi ya nguo za kazi huku nikihakikisha nguo kama zile za mara kwa mara ambazo hazichafuliwi na hazichafuki sana huziungui mara moja. Pia mara nyingine hufua nguo za michezo au mazoezi tofauti. Haswa baada ya kufanya mazoezi ya mwili ili kuhakikisha kuna harufu mbaya au uchafu unaoweza kuathiri afya umeweza kutoka. Kwa jumla utaratibu wangu wa kufua nguo ni wa kimfumo na unalenga kudumisha usafi. Afya na kuokoa muda hii yote hii inasaidia kuhakikisha nguo zote ziko safi na zinaweza kuunukia vizuri. Ikiwa tayari kutumiwa wakati wowote bla stress au haraka ya ghafla hii hunisaidia kuonekana msafi kila mara ninapotokea katika mikutano au ninapoenda kwenye kazi. Ninapooga kuna nguo ambazo ni tayari kujivika na kuweza kwenda. Hii ndo maana hunisaidia kufua mara moja, mbili au tatu kwa wiki. Mimi hufua mara tatu kwa wiki.

Ndio, mimi napenda mvua sana. Na kwa kweli, ni moja wapo ya mambo ambayo huwa napendezwa nayo sana. Hasa kwa sababu ya hisia ya amani na utulivu inavyo zalisha. Kwa kawaida, napenda mvuwa ya utulivu. Isiyo na kelele nyingi. Ile ambayo inaposikika kunyesha huku ukiwa mahali salama. Huleta hisia za kupumzika na utulivu wa ndani. Kusikia tuni ya mvua likipiga kwenye paa au dirisha kuna nifanya niji sikie amani kuondoa msongo wa mawazo na kutuliza akili yangu ili iliosanyika kutokana na shughuli za kazi na maisha ya kila siku. Katika kazi yangu ya udaktari ambapo ni shiriki na shinikizo na mwendo wa haraka na sehemu ya kawaida ya maisha. Mvua kama hiyo ni njia moja ya kupumzika na kupumzisha akili na kurudi. Husu mawazo yangu pumzika na kurejea kwa muda. Zaidi ya hisia za utulivu. Napenda mvua kwa sababu hunifanya kukumbusha uzuri wa asili ya na mzunguko wa maisha. Kuona mimea ikistawi na ardhi ikiwa safi baada ya mvua kuna nifanya niwe na furaha na matumaini mapya. Mvua hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya dunia kubwa na kuniruhusu kwenye sehemu sa halili na ambayo ni naastahili ya unye nyekevu na kutambua kuwa maisha ni mzunguko wa changamoto na mafanikio. Mara nyingi napenda kukaa nje kidogo wakati mvua inanyesha nikitazama jinsi maji yanavyo tiririka nikatoka angani. Yanavyo piga kwenye majani kuunda tone au kuunda harufu nzuri ya udongo ambao ni harufu safi hali hii huniruhusu kupumzika kiakili na kihisia. Na mara nyingi kunifanya nifikirie kuhusu maisha na malengo hatua ninazochukua kila siku pia inapenda mvua kwa sababu hunipa fursa ya kutafakari na kutafakariana mambo ya ndani inje na yote ambayo inaweza kundelea ndani yangu nikiwa peke yangu au nikiwa natumia muda wa kimws nikiwa ndani ya nyumba. Mvua hunipa nafasi ya kusoma, kufikiria au hata kupanga siku zenye shughuli. Hii ni njia nzuri kujitathmini na kuandaa akili na moyo wa changamoto kuzingatia zinazo kuja changamoto zako. Hata mara nyingine mvua zinafanya nihisi mtulivu kiroho na nikijua kuwa ni tone la mvuwa na sehemu ya mzunguko mkubwa wa maisha. Na hivyo kunipa mtazamo mchanga wa siku zijazo. Mvuwa huwa pia na bahati nzuri. Huleta bahati njema kama inavyo aminika. Ndeo napenda mvua kwa mtazamo wangu mpya wa maisha.

Mimi huenda mahali pa ibada mara kadhaa kwa wiki. Kwa kawaida mara moja au mbili kulingana na ratiba ya kazi na majukumu ya kila siku. Kwa kuwa maisha yangu ya kazi ni ya udaktari ni yenye shughuli nyingi na yenye mara nyingine yenye muda mfupi na bure. Napenda kupanga muda wa kwenda ibada kwa makini. Kuhakikisha kuwa ni wakati ambao ninaweza kuzingatia na kwa moyo wote bila shinikizo yoyote. Kwenda mahali pa ibada, kunanipa nafasi ya kutafakari pamoja na utulivu wa kiroho na kurejesha mtazamo wa maisha yangu kabla ya kuanza au kumaliza siku zangu. Zaidi ya hapo kuhudhuria ibada ni njia ya kujenga mshikamano na jamii ya imani. Mara nyingi kushiriki katika ibada kunanisaidia ku kuunganishwa na watu wenye imani na kama yangu kwa kubadilishana mawazo na kupata faraja ya pamoja. Hali hii hunipa motisha na kuhisia na kunisaidia kuendelea na huruma. Uvumilivu na mshikamano wa kijami. Kwa hivyo, situ kwamba ibada ni sehemu ya maisha ya kiroho, bali pia ni njia ya kujenga uhusiano wa kijamii na kuimarisha hisia za mshikamano na huruma kwa wengine zaidi ya yote kwenda mahali la ibada hunisaidia kupumzika na kupumzisha akili zangu na kufuata usaidizi wa kiroho katika kushughulika na kushughulikia changamoto za kila siku. Zikiwa mahali pa ibada ninapata nafasi ya kutulia, kufikiria kwa kina na kutafakari kuhusu maisha. Malengo na maamuzi. Ninayopaswa kuyafanya hii hunifanya nijisikie nikiwa na amani ya ndani yenye utulivu na tayari kunikabiliana na changamoto za siku zote zijazo kwa moyo wa uthabiti na matumaini. Kwa jumla, mimi huenda mahali pa ibada mara moja au mbili kwa wiki. Kwa sababu ni wakati muhimu wa kiroho, kihisia na kijamii hii ni sehemu ya maisha yangu ambayo huniwezesha kuwa na utulivu kupata motisha na kuimarisha maisha. Mshikamano wa kijamii na wa kiroho. Kwenda katika ibada, si tu ibada ya kifisiki. Kifisiki bali ni sehemu ya kupumzika akili kutafakari na kujenga moyo wenye nguvu ya kushughulikia maisha ya kila siku. Hivi basi, mimi huenda katika makala mahala ya ibada mara mbili au tatu kwa wiki.

Inatumia simu yangu kwa njia iliopangiliwa na yanye manufaa. Kwa sababu imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa huitumia kwa mawasiliano ya haraka na muhimu kwa kupiga na kupokea simu. Kutuma ujumbe na kuona ujumbe ambao nimeweza kutumiwa. Kuwasiliana na familia marafiki na wenzangu wa kazi. Kwa kuwa kazi yangu ya udaktari inahitaji mawasiliano ya mara kwa mara. Simu hunisaidia kupokea taarifa muhimu. Kushugulika na maswala ya dharura. Na kuratibu na kupanga ratiba za kazi kwa ufanisi. Pia hutumia simu yangu kwa kupata tarifa na kujifunza mambo mengi. Mara nyingi husoma habari, makala za afya na taarifa za kutaluma na kielimu kupitia programu mbalimbali. Hii hunisaidia kuelewa, kujifunza na kubaki na uelewa wa mambo mapya. Yanayo stahili na yanayoendelea huhusu taaluma yangu na dunia ya ujumla. Simu pia hunisaidia kupanga majukumu yangu ya kila siku. Kupitia kalenda, kumbusho na barua pepe. Jambo ni ninaloli ngeza, nidhamu na ufanisi katika matumizi ya muda. Zaidi ya matumizi ya kazi ya elimu natumia simu yangu kwa burudani na mapumziko. Husikiliza muziki, kuangalia video na kutumia vitandao vya kijamii kwa kiasi. Hasa pale ninapohitaji kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi. Hata hivyo, hujitahidi kabisa kuthibiti matumizi ya simu ili isichukue muda mwingi wangu kupita kiasi. Kwa jumla, ni natumia simu yangu kama chombo. Chombo ambacho ni cha kurahisisha maisha yangu ya kila siku kuongeza maarifa na kudumisha mawasiliano. Huku ni kihakikisha inanisaidia baada ya kunivuruga. Siwezi kaa kwa simu masaa mengi kwa kuwa na jiondoa kwa kuweza kuwa katika simu na kuharibu masaa. Ila, ni napo boeka na kukosa cha kufanya nikiwa mchovu naenda kwenye simu na mara linafanya na weza kupata furaha na kuniodole mawazo mengi nilio kuwa nao. Na pia huweza kufanya mawazo yangu kuenda mbali. Pia simu hunipa habari kemkem na habari za sasa hivi zinezoendelea na mambo mengine. Pia simu hunipa rahisi ya kuongea na familia au marafiki na kuweza kujua mambo ambayo yanendelea na mambo ambayo yanachipuka kwa familia yangu.

Ndiyo, napenda kupika. Ingawa si kila wakati nina muda wa kupika na kufanya hivyo mara kwa mara. Kupitia kazi yangu ambayo inaeza haiwezi kunipa wakati mzuri wa kuweza kupika mara kwa mara au kila siku. Kupika hunipa furaha ya kipekee, na sababu ni njia ya kujitunza na pia ya kuonyesha ubunifu. Ninapokuwa jikoni huhisi kama napumzika akili na hasa baada ya siku ndefu ya kazi. Kuchagua viungo, kukatakata, kuandaa chakula na kuona matokeo ya mwisho ambayo yatatokea vyema na tamu. Hunifanya kuhisi vyema na kuridhika. Pia napenda kupika kwa sababu huniruhusu kuthibiti ubora na afya ya chakula. Ninachokula kama daktari ninaelewa umuhimu wa lishe bora. Hivyo napendelea kupika chakula chenye virutubisho na ladha nzuri kama utamu mwema kwa wakati mmoja. Kupika hunifanya nijisikie nina udhibiti wa afya yangu na hunipa uhakika wa kile ninachoelewa na ninachotaka mwilini. Zaidi ya hayo kupika ni njia moja ya kuunganisha watu. Ninapopika kwa ajili ya familia au marafiki huhisi furaha ya kushirikiana na kuwaletea watu kitu kilichotenganishwa na kutengenezwa kwa upendo. Kwa ujumla, napenda kupika kwa sababu ni shughuli inayonisaidia kupata utulivu, furaha na afya ya pamoja. Kupika pia huweza kumpa mtu ladha nzuri. Iwapo anayepika ni ule anayeelewa kile anachokifanya. Napenda kupika kwa kuwa naelewa kupika vyema na chakula changu kina ladha ambayo hupeleka akili za watu wengi mbali na mafikra ambazo ziliwasumbua. Na kuweza kuwaandama kila ambapo wanapokuwa wametulia chakula yangu huweza kuwapa mfanano na fikira zingine za maisha. Chakula changu huweza kuwapa kuwa na ladha nzuri ambayo hunisaidia mimi pia kueza kuikula na kuburudika. Napenda kupika pia kwa sababu ni njia moja yako ya kuweza kuwa mmoja ya watu ambao wanaweza kuthaminika. Na kuelewa kuwa anaelewa mambo mengi ya duniani. Na kuwa naeza onyesha kuwa mimi najilea bila mambo mengi. Na maisha yangu yanaenda vyema bila kupatana na mrama mahali. Maisha yangu pia yanaweza kuwa imarishwa na kujua kupika kwa kuwa nisipokuwa katika kazi napika chakula kizuri na saa zingine huleta pesa na huweza kunipea mambo mengi ambayo yataeza kunisaidia mbeleni. Na huweza kufanya watu kunitambua kama mpishi hodari. Hivyo napenda kupika sana.

Napenda hali ya anga ambayo kwa ujumla ni nyepesi, hali ya anga ambayo si ya mambo mengi. Napenda hali ya anga ambayo ni baridi, kidogo, upepo mororo na anga safi si joto kali wala si mvuwa kubwa. Hali kama hiu nifanya ni jisikie vizuri kuhusu mambo ambayo naendelea na kuweza kujifikiria vye ma kiakili na kunipa utulivu na faraja ondani. Anga safi lenye upepo mororo na huni wezesha kufanya shuguli za kila siku kwa uraisi bila hofu yoyote. Kama kutembea kufanya mazoezi, madogo na kupumzika na kupata pumzi ya hewa nje bila usumbufu. Zaidi ya hapo napenda hali ya hewa enye uchanga niko ya vua na wingu kwani hunifanya nijisikie karibu na asili na kuniruhusu kuta fakari kupumzishika na kupata mtazamo chanya wa maisha. Siku kama hizi huniruhusu kuondoaka na kutembea ili kupata kujinyoosha. Hii uniondolea msongamano wa mawazo ulio kusanyika kutokana na kazi na majukumu ya kila siku. Na kunipangufu za kuendelea kwa ari na utulivu. Kwa ujumla hali ya anga na hewa ninaoipenda na ninaoipendelea ni ile nye pesi na enye anga safi. Upepo mororo na jua hafifu. Kwa ni sababu huniruhusu kufurahia maisha ni kwa amani. Kufanya shuguli kwa urahisi na kunipa faraja ya akili, isia na mwili. Hii ni hali inayo fanya mwili iyeze kusikia viema. Nijisikie vizuri na tayari kukabiliana na changamoto za kila siku kama moyo mzuri. Hali ambayo ni anga ambayo ileweki ambapo mambo huweza kubadilika mara moja. Huweza kunifanya nieze kuwogopa na sipendi hali ya hewa kama hiyo hali ya hewa yenye jua nyingi ambao huchoma kufanya binadamu kuwa mwenye rangi tofauti. Ama kuweza kumiza ngozi ya mwanadamu ama kuleta joto kali ambao urejelea kwa watu kutembea na kutafuta kule ambako hamuna joto jingi. Hali hiyo ya hewa haini furahishi hata kidogo. Kwa ufanasha, hali ya hewa ambayo ni naipenda ni enyewe ambayo ina utulivu ambayo hamna watu wengi wanawosumbua ambayo itafika ni siku enyewe na itakuwa ni majibu mazuri. Hii unisaidia kuweza kutambua hali ambayo ni naipenda ya anga. Na hali yambao ni nzuri. Kwa kweli napenda hali yanga lio na upepo nyororo. Najua ambayo haichomi jua ndogo. Na utulivu muema wa baridi fulani.